Mboga gani ninazo penda kukula? Wacha niseme kwanza mimi hupenda sukumawiki. Hata najua watu wengi hupenda kufanya utani wakisema ati umeenda kula sukuma wiki. Ndiposa uweze kusukuma wiki. Watu wana utani. Lakini hata hivyo napenda sukuma wiki. Kuna zingine zinaitwa saga na pia kuna ingine inaitwa kunde. Naam hizo zote.

Ninaandaa ripoti za kazi vipi? Sisi sana sana hutumia mbinu za kitambo ambazo watu walikuwa wanaandika kwenye makaratasi. Ndiposa mmoja aweze kuziona na ajue kwamba hii likuwa ya kweli. Ila ile ya mtandao. Ni vyema ndiyo lakini wakati mmoja unaeza zipoteza na ukose ama labda simu yako iibiwe. Kwa hivyo mimi kuandaa ripoti zangu za kazini mimi kwa kiujumla hutumia kitabu au karatasi.

Je mimi ni mtu wa kuamka mapema au usiku Mimi ni mtu wa kuamka usiku. Wacha niseme hivo. Maana usiku ndipo mimi hufanya kazi. Na pia mimi huwa na nguvu wakati kama huo. Maana hakuna kelele. Na pia inakuanga wakati mzuri wa kufanya kazi zako mingi. Ambapo hakuna mtu ambaya anakusumbua ni wewe tu.

Je ninavaa saa kusema ukweli siwezi sema mimi huvaa saa lakini ningependa siku moja niwe na saa ndiposa niweze kuangalia muda ambao mimi hutumia kufanya kazi ila kwa sasa najua nikiangalia kwenye rununu, kwenye simu yangu najua jinsi ambavyo nafanya na pia ni nini ambacho kinahitajika kufanyika wakati fulani lakini ningependa sana kuvaa saa.